Jee, walimu ni watu wa maana? Nina mkumbuka mwalimu wangu wa hisabati, kwa sababu alikuwa mcheshi, mchangamfu, tena ambaye alikuwa anamjua Mungu sana. Kwa hivo kunisaidia katika kupita masomo yangu ya sekondari mpaka nilipofika chuo kikuu. Kwa hivyo mwalimu wangu ninamdhamini sana na ninampenda sana.

Jee, kazi ya kujitolea ni mzuri? Ndiyo, kazi ya kujitolea ni mzuri sana katika jamii. Mimi nimiwai kufanya kazi ya kujitolea, kusaidia watu wanyonge katika jamii ambao hawajiwezi. Na njia ya kuwasaidia moja wapo ilikuwa ni kuwajengea nyumba, kuwatengenezea vifaa vizuri vya kuketi na kutengeneza mazingira yao yawe safi.

Sanaa ni kitu gizuri katika jamii. Ndiyo, mimi ninapenda sanaa ya kuchora. Wakati ambapo ninamuda mwingi, mimi utumia muda uo kuchora kwenye karatasi, kwenye vitabu, ama kutumia rangi na kwenye ukuta. Kwa hivyo, wakati mimi nafraia sana kufanya kazi hii ya kuchora katika vitabu.

Je, ni vizuri kukaa mda mwingi usiku? Mimi ninakaa mpaka saa tano za usiku, huku nikijipanga na mambo mengine ya nyumbani. Lakini, kukaa mpaka usiku sana si mzuri katika afya ya mwanadamu, kwani inaeza kufanya ukose hilo uwezo wa kufikiria vizuri. Kwa hivyo, mimi ninakaa mpaka mida ya saa tano, kisha ninalala.

Mimi ninapenda kuandika. Wakati mwingi ambao nikona muda ambao sifanyi kazi, napenda kuandika kwenye karatasi au kwenye kitabu. Kwa sababu kusoma, inachukua muda mwingi. Lakini mimi napenda kuandika kwa sababu kuandika kunanisaidia kupunguza mawazo mingi na mambo mingi ambao yako kichwani. Kwa hivyo, mimi ninapenda kuandika.

Ninapenda kuendesha baisikeli sana. Kwanza nilipokuwa mtoto mdogo, nilipenda kuendesha basikeli. Nilipenda kuendesha baisikili kutoka mteremuko hadi kwenye milima. Paka sasa hivi mtu mzima, ninapenda kuendesha baisikeli. Kwani baisikeli inanyoosha misuli ya migu na kwa hivyo mtu uwezi kupata magonjwa ya migu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi ninajituma na ninajiekea muda ambao nataka kukamilisha kazi hiyo. Kwa hivyo kwa kufikia muda huo, unapata nimekamilisha kazi hiyo kwa muda na hakuna kuharibu wakati mwingine kufanya mambo mengine. Kwa hivyo nayaweka mafikiri yangu kwenye kazi na kuifanya kazi hiyo hiyo. Kwa hivyo muda wangu mwingi nina utumia katika kuifanya kazi hiyo.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda ni baridi kwa sababu wakati ambapo kuna baridi mimi ufanya kazi mingi na pia natumia chakula kidogo na nafanya kazi nyingi zaidi. Kwa hivo kukiwa na baridi mimi ufraia sana kwa sababu ninafanya kazi nyingi na natumia chakula kidogo na pia mwili wangu huwa umetulia wakati ambapo kuna baridi.

Mimi ninapenda wakimbiaji sana, wakimbiaji wa mbio za miguu ni nawathamini sana, wakimbiaji kama wa Kenya, kama Eliud Kipchoge ndiye shujaa wangu wa kukimbia, kwani anaufanyisha mwili wake mazoezi, kwa hivyo magonjwa yawezi kuingia kwenye mwili wake kwa uraisi, kwa hivo ninapenda sana wakimbiaji wa miguu.

Mimi ninaupenda muanga wakati sana. Kwa sababu mwanga wakati huwa haukui mkali sana kwa siku. Na pia hawezi ukaumiza ngozi ya mwili. Lakini mwanga mkali huwa unaumiza ngozi ya mwili. Kwa hivo mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Kwa sababu mwanga wa kati hai umizi ngozi ya mwili.

Wakati wa wasiwasi, mimi hukunya maji baridi. Kwani maji baridi, huzuia hasira zangu na wasiwasi mwingi sana katika mwili. Na pia, maji baridi hufanya mwili wangu kutulia na mawazo yangu kutulia. Kwa hivyo wakati wa wasiwasi, mimi hupendelea kunywa maji baridi. Kwani ndio yanayonisaidia.